Blue ni rangi mojawapo katika wingo ya rangi asilia inayotambulika kwa mwonekano wake unaokaribia rangi ya anga au bahari kimsingi buluu huonekana pale mwanga unapopimwa katika urefu mahali mwa mawingu unaoleta hisia ya utulifu na upana kwa upande wa kisaikolojia rangi hii mara nyingi huusishwa na amani utulifu wa fikra na utafiti wa hisia Hali inayofanya itumike sana katika mazingira, inayoitaiji mpangiria na mwendelezo wa muhazi. Katika matumizi ya jumla, buluu hujitokeza katika mavazi sanaa mtangazo na hata katika alama za tahasisi mbali mbali. Umuhimu wake unaonekana kwa kuwa huweza kuwasilisha ujumbe wa uaminifu, usafi na nidhamu. Haasa inapochanguliwa kama rangi ya nembo au mazingira ya kazi. Katika maisha ya kila siku jamii huitumia buluu kama njia ya kuleta mpangilio wa hisia kwa mfano. Katika vyumba vya kusomea au hospitali ambako utulivu wa akili ni muhimu kwa afya na tija. Kwa mtazamo mpana wa kijamii na kitamaduni, buluu imekua na nafasi maalum katika mawasiliano ya ishara na mitazamo ya watu. Katika tamaduni nyingi, rangi hii huashiria kima cha maarifa na busara. Jambo linalofanya ijaguliwe katika mavazi ya kiongozi au katika mandhari ya sherehe zenye heshima. Kiuchumi buluu hutumika sana katika masoko kwa sababu huaminika kuwavutia watu kwa upole wake bila kuwachosha macho hivyo kuongeza uwezekano wa bidhaa kukubalika Kielimu matumizi ya buluu katika vitabu michoro na vifaa vya kufundisha huchangia katika kuongeza umakini wa wanafunzi Kwani rangi hii hujulikana kwa kusaidia akili kubaki katika hali ya utulivu inayofaa kwa kujifunza Kwa ujumla, hathari za bluu hazibaki katika urenbo pekee, pali hupanuka hadi katika mienendo ya kijamii na mifumo ya mawasiliano inayojengwa kupitia rangi. Kwa upande wangu binafsa, buluu imekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku bila mimi kutambua mapenzi. Mapema uzito wake, ninapochagua mavazi mara nyingi najikuta nikivutiwa na rangi hii. Kwa sababu, hunipa na hisia ya kujiamini na utulivu wakati wa kukutana na watu au kushugulikia majukumu yangu. Katika chumba changu cha kusomea, inamapasia yenye mchanganyiko wa bluu hafifu ambayo hunifanya nijisikie kama niko karibu na anga au bahari. Hali inayonisaidia kupunguza msongo wa mawazo, ninapokumbana na kazi nyingi. Wakati wa kufanya maamuzi muhimu, napenda mazingira yenye mwanga au vitu vyenye rangi ya buluu kwa sababu hunifanya nihisi nipo katika hali ya utaratibu na umakini. Kana kwamba akili yangu inapata nafasi ya kupumua kabla ya kuchagua mwelekeo fulani. Hata katika mazungumzo yangu na watu, nimegundua kuwa ninapokuwa katika mazingira yenye buluu sauti yangu huwa tulivu zaidi na mawazo yangu hupangwa vizuri jambo linaloathiri namna ninavyojieleza na kupokea maoni ya wenginr. Tafakari yangu kuhusu bluee inifundisha kuwa rangi si mapambo tu bali ni lugha ya hisia na mitazamo. Kupitia uzoefu wangu nimejifunza kuwa kuchagua mazingira yanayofaa kwa macho yangu kunanisaidia pia kiakili yangu kukua thabiti na kuzuia msongo wa mawazo unaoweza kuathiri maamuzi yangu. Changamoto imekuwa pale ninapogundua kuwa utegemezi mkubwa wa hisia ya utulivu unaweza kumufanya nikute mazingira yenye changamoto au msisimko. Ilhali maisha yanahitaji wiyano kati ya utulivu ya mskumo. Hata hivyo hisia chanya ninazopata kutokana na buluu kama vile amani ya ndani na uwezo wa kutafakari kwa kina zimekuwa faida kubwa katika kujijenga kimaadili na kiakili Kwa upande hasi kuna wakati ninapohisi kuwa rangi hii inanifanya nijitenganisha kidogo na hali halisi ya furugu za maisha. Lakini hilo hunipa nafasi ya kurudi katika mizani na kutazama matatizo kwa macho ya utulivu zaidi kwa mtazamo wa baadae buluu itaendelea kuwa sahemu muhimu katika ukuwaji wangu binafsi kwa kuwa inanesaidia kuunda mazingira yanayochochea fikra tulifu na malengo yaliyo wazi kabisa maishani mwangu na.

Mwana ni neno linalo tumika kumaanisha mtoto au kijana aliye chini ya uangalizi wa msasa mlezi au mwalimu na pia humaanisha mtu anaye jfunza na kufudishwa katika mazingira rasmi au yasio rasmi, kimsingi mwana huwakilisha hatua ya mwanzo katika ukuaji wa binadamu ambapo maarifa, tabia na msingi ya maisha huanza kujengwa Neno hili hubeba maana pana inayochanganya umri wa jipa, wa kulelewa na nafasi ya kupokea maelekezo kutoka kwa walimu, wakubwa au wenye uzoefu zaidi. Katika matumizi ya jumla, mwana huonekana katika familia kama mtoto, anayehitaji malezi katika shule kama mwanafunzi, anayehitaji elimu na katika jamii. Kama kizazi kipya kinachotarajiwa kuendeleza madini na maarifa ya waliotangulia. Umuhimu wake katika maisha ya kila siku unaonekana kwa kuwa ndiye mhimili wa baadaye wa jamii, kwani kupitia yeye ndo tu malengo na mwelekeo wa taifa huanza kuchongwa. Jamii humuangalia mwana kama kiumbe anayehitaji kulindwa, kufundishwa na kupewa msingi imara ili aweza kukua na kuchangia katika maendeleo ya pamoja. Kwa mtazamo mpana wa kijamii na kielimu mwana ana nafasi ya kipekee katika mzunguko wa maisha ya binadamu. Kijamii mwana huwakilisha matumaini ya kesho na muendelezo wa kizazi, hivyo kulazimisha jamii kuekeza katika elimu, afya na maadili. Kiuchumi malezi ya mwana yanahitaji rasili mali, muda na nguvu kazini lakini pia mza matula pale mwana anapokua na kuwa mtu mzima mwenye uwezo wa kufanya kazi na kuchangia katika uchumi wa familia ya taifa Kitamaduni mwana hubeba mila na desturi za jamii yake kuanzia kujifunza kupitia wazazi wake na wazee, Huku akizibadilisha taratibu kulingana na mazingira mapya anayoishi. Kielimu, mwana ndiye mlengwa mkuu wa mifumo ya elimu kwa sababu. Maarifa anayopata katika hatuwa hii huamua kwa kiasi kikubwa muelekeo wa maisha yake ya baadaye. Kwa ujumla nafasi ya mwana, haipo tu katika kuwa mdogo bali katika kiungo muhimu kati ya jana na kesho ya jamii. Kwa upande wangu binafsi, mwana, neno mwana lilakosa kwa kina kwa sababu lilimekua sehemu ya safari yangu ya maisha tangu nilipoanza kujitambua. Nilipokuwa mwana nilitegemea sana maelekezo ya wazazi na walimu katika kujua lililo sahihi na lisilo sahihi na hatua kwa hatua nilianza kuona dunia kwa macho mapya yaliyo jaa maswali na matumaini. Kila siku maisha yangu ya utotoni ilijaa majaribio, makosa na mafanikio madogo yaliyo kuwa yakinitengenezea msingi wa tabia na fikra nilizo nazo leo, katika mazingira ya shule nilijifunza sio kusoma na kuandika pekee, bali pia kushirikiana na wengine kusikiliza maoni tofauti wa kuvumilia changa moto za nidhamu na majukumu Hata sasa ninapo jitazama bado najiona kama mwana katika maana ya kujifunza kila siku. Kwa sababu maisha yenyewe ni darasa lisilo na mwisho, uzoefu wangu unanionyesha kuwa mwana si hali ya muda mfupi tu. Ya umri pale mtazamo wa kuendelea kujifunza na kupokea mafunzo kutoka kwa mazingira yanayo nizunguka. Tafakari juu ya neno mwana limenifundisha kuwa ukuaji wa binadamu hauuji kwa bahati. Bali kwa mchakato unaohitaji subira na muongozo. Nimegundua kuwa changamoto nyingi nilizo kutana nazo nikiwa mwana kama hofu ya kushindwa au shinikizo la kufanikiwa. Zilikuwa sehemu ya kunijenga na kunifundisha dhamani ya juhudi na uvumilivu. Hisia nilizo pata wakati huo kama furaha ya kufaulu na huzuni ya kukosolewa zilichangia katika kunifanya nijitambue na kujua uwezo wangu halisi. Faida kubwa ya kuwa mwana ni kupata nafasi ya kukosoa bila kuhukumiwa vikali jambu lilompa mtu fursa ya kujirekebisha na kukua. Hata hivyo upande hasi unaweza kuonekana pale mwana anapokosa muonguzo sahihi Kwa maisha huweza kupoteza katika mwelekeo na kukosa dire ya kumsaidia kutofautishana lililo jema na lisilo jema, kwa mtazamo huu, nimejifunza kuwa jukumu la walezi na walimu ni muhimu sana, kwani wao ndiyo dira.

Tafuta ni kitenzi chenye maana ya kufanya chuhudi za makusudi ili kupata kitu kilichopotea kisichochulikana mahali kilipo au maarifa yanayohitajika. Kimsingi kutafuta huhusisha mchakato wa kuuliza kuchunguza na kufwatilia dalili hadi kufikia lengo linalokusudiwa. Neno hlii linaonyesha hali ya kutoridhika na hali iliopo na hamu kupata uvumbusi ukweli au kitu chenye dhamani kwa muhusika. Kwa matumisi ya jumla, tafuta hutumika katika nyanja nyingi ya maisha kama vile elimu, kazi na mahusiano ya kijamii. Wanafunzi hutafuta maarifa kupitia kusoma na kuuliza maswali. Wafanyakazi hutafuta ajira au mbinu bora saa kuongeza ufanisi na jamii hutafuta haki amani na maendeleo. Umuhimu wake unaonekana katika ukweli kwamba maendeleo mengi hutokana na watu walio thubutu kutafuta majibu badala kukubali hali ilivyo. Katika maisha ya kila siku kutafuta kusaidia binadamu kukidhi mahitaji yao kuondoa mashaka na kujenga mwelekeo wa maisha unaoeleweka kwa mtasamo mpana wa kijamii na kielimu neno tafuta lina mchango mkubwa katika kusukuma mbele mabairiliko na ubunifu kijamii watu wanatafuta suluhisho la matatizo kama umasikini migogoro na ukosefu wa udu ujenga msingi wa mshikamano na uwachibikaji wa pamoja Kiuchumi utafutaji wa fursa mpya za kazi na masoko huongeza uzalishaji na kuimarisha hali ya maisha ya watu wengi Kielimu kutafuta maarifa kupitia utafuti na uchungusi hupanoa upeo wa fikra na kuimarisha uwezo wa kutatua matatizo kwa njia ya maanthiki kitamaduni tabia si ya kutafuta maana ya mila na desuri huwezeshe jamii kuzitunza au kubadilisha kwa uelewa mpana zaidi Kwa jumla neno tafuta huashiria mwendo wa akili na jamii kuuelekea katika hali bora kuliko iliokuwepo awali Kwa upande wangu binafsi, neno tafuta limekua mwanga unaoniongoza katika safari yangu ya kila siku Nimejifunza kutafuta si tu vitu vinavyoonekana kwa macho pale pia ni majibu ya maswali ya ndani yanayohusu malengo na mwelekeo wa maisha yangu kila ninapokutana na changamoto huwa najikumbusha kuwa suluhisho lake haliizi kwa kukaa kimia bali kwa kuanza mchakato wa kuuliza kusoma na kujaribu njia mbalimbali katika masomo yangu nimekua nikitafuta maarifa saidi ya yale niliofundishwa darasani na kusoma vitabu fingine au kusikiliza usoefu wa watu walionitangulia Hali hii imenifanya nijione kama msafiri wa maarifa ambaye safari yake ya haimaliziki kwa kufaulu mtihani mmoja bali kuendele katika kila hatua ya maisha. Kutafuta kwangu pia kumejionyesha, katika mahusiano kwani nimekua nikitafuta uwelewano na suluhu badala ya kubaki katika migogoro. Jambo lililonisaidia kujenga uhusiano wa heshima na ushirikiano na watu wanaonisunguka. Tafakari yangu kuhusu neno tafuta imenifundisha kuwa. Mafanikio si sawadi ya bahati bari matokeo ya chuhudi endelefu. Nimegundua kuwa kuna wakati wa kutafuta kunaleta ujofu wa mwiri na kiakili. Hasa pale ninapokosa majipu ya haraka au ninapokutana na fikwazo vinavyoonekana kuzuia kusonga mbele. Hizia za kukata tamaa hujitokeza lakini ndani yake huchificha somo la ufumilifu na subra Kupitia usoefu huu nimejifunza kudhamini mchakato wa kutafuta kuliko matokeo piki Kwa sababu hata nisipopata kile nilichokusudia mara moja najifunza kitu kipya kuhusu mimi mwenyewe na dunia inayonisunguka faida kubwa ya kutafuta ni kunifanya niwe mtu mwenye fikra pana asiyeogopa kuuliza wala kukiri hukua hajumi hali inayoniweka katika nafasi ya kuendelea kukua hata hivyo upande hasi unaweza kuonekana pale mtu anapotafuta bila mwelekeo jambo linaloweza kumchanganya na kumpotezea mda na ku Hivyo kunifundisha umuhimu wa kueka malengo wazi katika kila chitihada inayofanya kwa mtasamo wa baadaye neno litabaki neno tafuta litabaki kuwa nguzo muhimu katika ukwazi wangu binafsi na kifikra naliona kama mwaliko wa kuendelea kujiulisa maswali kuchunguza masingira na kutokubali majibu ya juu juu yanayo sima shauku ya kujifunza wangu mimi mwenyewe.

Hati ni neno inalomaanisha maandishi rasmi, inayotumika kama ushaidi wa kishiria au uthibitisho wa jambo fulani, kama vile umiliki, makubaliano au taarifa muhimu. Kimsingi hati huandaliwa na kwa kufuata taaratibu maalum na mara nying hubeba, saini, muhuri au alama, nyingine zinazo thibitisha uhalali wake. Neno hili linaonyesha uzito wa maandisha inayotumika si kwa mawasiliano ya kawaida pekee bali kwa madhumuni ya kulinda haki na kuweka kumbukumbu ya makubaliano au maamuzi. Hati kama matumizi ya jumla hati hutumika katika nyanja nyingi kama vile elimu, biashara na utawala. Vyeti vya kuzaliwa, mikataba ya kazi, vyeti vya masomo na hata za umiliki wa mali ni mifano ya namna hati zinavyo ingia katika maisha ya kila siku ya jamii. Umuhimu wake unaonekana kwa kutoa uthibitisho unaokubalika rasmi hivyo kuzuia mingongoro na kuleta uwazi katika mahusiano ya kijamii na kiuchumi. Jamii utagemia hati ili kuhakikisha kuwa haki za watu zinalindwa na majukumu yao ya natambuliwa kwa msingi ilio wazi. Kwa mtazamo mpana wa kijamii, kiuchumi na kielimu, hati zinanafasi kumbwa katika uzenji wa mifumo ya utawala na maendeleo. Kijamii hati kusaidia kweka kumbukumbu za matukio muhimu kama ndoa, hurithi na umuliki wa ardhi hivyo kuimarisha uaminifu kati ya watu na taasisi. Kiuchumi hati za maktaba na humiliki huwezesha biashara kufanyika kwa uaminifu kwa sababu pande zote hutengemea maandishi hiyo kama kinga dhidi ya udanganyifu. Kielimu hati kama vyeti na cheti cha matokio ya mtihano huamua maisha ya mwanafunzi kwa kuwa ndizo hutumika kuthibitisha kiwango cha elimu alichofikia. Kwa jumla hati huunda huti wa mgongo wa mifumo ya kijamii kwa sababu kila maandishi haya rasmi haki na uwajibu vingebaki katika hali ya utata na migogoro isiyo isha. Kwa upande wangu binafsi neno hati limeanza kupata maana ya kina kadiri ninavyokuwa na kukutana na mahitaji ya maisha yangu ya kila siku. Nimegundua kuwa karibu kila hatua muhimu niliopitia niliambatana na aina fulani ya hati. Iwe ni hati ya usajili wa shule barua ya kuthibitisha kuthibitisha mahali ninapo ishi au nyaraka za kuthibitisha utambulisho wangu. Kila ninapohitaji kuwasilisha hati kuhisi uzito wa majukumu yangu kwa wanajamii anayehitaji kujitambulisha kwanzia na ya kupalika rasmi. Katika baadhi ya nyakati nimejikuta nikiifadhi kwa uangalifu sana nyaraka zangu muhimu kwa sababu najua kupote ya kwake kunaweza kunisababishia matatizo makubwa kuanzia kuchelewa kupata huduma hadi kushindwe kuthibitisha haki zangu. Uzoefu huu umenifundisha kuwa hati si karatasi tu bali ni sauti ya mtu katika mfumo ya kishiria na kijamii. Sauti inayoweza kufungua na kufunga milango ya fursa kulingana na namna inavyotunzwa na kutumika. Tafakari yangu kuhusu hati imenifanya nione uhusiano wake wakaribu na ndani ya uwajibikaji na utambulisho. Kupitia changamoto za kupata au kurekebisha baathi ya nyaraka, nimejifunza kuwa uzembe, mdogo unaweza kuleta madhara makubwa katika mipango ya maisha. Hisia za hofu na wasawasi hutokea pale, ninapo ngundua kuwa hati muhumu imepotea au haipo katika hali inayo kubalika. Jambo linalo nifanya nidhamini zaidi mpangilio kwa nidhamu katika kuhifadhi kumbukumu zangu. Kwa upande chanya uwepo wa hati hunipa uhakika wa haki zangu na kunifanya nijisikia kuwa samehemu ya mfumo unaotambua uwepo wangu. Hata hivyo nimegundua kuwa pia upande hasa unaweza kujitokezea pale taratibu za kupata hati zinapo ngumu na zisizo eleweka. Hali inayoweza kuwakatisha tamaa watu na kuwafanya wajione kutengwa na mifumo ya utawala. Somo kubwa nililo jifunja ni kwamba hati zinahitaji kuandaliwa na kusimamiwa kwa haki na uwazi ili ziwe chombo cha kusaidia watu si kwa pepeshea mzigo wa utawala usiyo na lazima.

Nyuma ni neno linaloashiria upande wa pili wa mbele sehemu iliyo nyuma ya kitu mtu au mwelekeo wa mwendo Kimsingi neno hili hutumika kuelezea nafasi ya mwili lakini pia lina maana ya kijana inayohusiana wakati uliopita kumbukumu au hali iliyokwisha kupitiwa Kwa maana pana nyuma huwakilisha mahali pa kuanzia safari mahali pa kurejea kwa mawazo au kumbukumbu ya hatua zilizopita katika maisha ya mtu. Katika matumizi ya jumla, nyuma hutumika kuelezea mwelekeo wa mwili kama vile kuangalia nyuma kusonga mbele. Huku kitu kikibaki nyuma. Na pia hutumika katika maisha ya kijamii kuelezea historia uzoefu na mambo yaliyopita. Umuhimu wake unaonekana katika jinsi watu hutumia yaliyopita kama rejea ya sasa na ya baadae. Kwa sababu hakuna anayesonga mbele bila kuona kitu kilichobaki nyuma kama kumbu kumbu au somo katika jamii. Neno nyuma hutumika kuonyesha hatua za maendeleo au kuchelewa. Kwa mfano, mtu anaposema yuko nyuma kimasomo au kimaendeleo. Huashiria tofauti yake kati ya alipo mbele na alipotamani kuwa. Kwa mtazamo mpana wa kijamii kiutamaduni na kielimu, nyuma ina nafasi muhimu katika kuunda utambulisho ya mwelekeo wa maisha. Kijamii, historia ya nyuma ya mtu au jamii husaidia kuelewa sababu za hali iliopo sasa iwe ni maendeleo au changamoto. Kitamaduni mila na desturi kutoka nyuma, sikapitishwa kutoka kizazi moja hadi kingine. Hivyo nyuma huwa azina ya utambulisho wa jamii. Kielimu kujifunza mambo ya nyuma kama historia na makosa ya zamani husaidia kuepuka kurudia makosa na kujenga mikakati bora ya baadae. Hivyo nyuma si sehemu ya kuwachwa kabisa. Bali ni chanzo cha maarifa na uzoefu unaochangia kuunda hatua za mbele Kwa upande wangu binafsi, neno nyuma lina maana ya kina kwa sababu inahusiana moja kwa moja na safari ya maisha yangu nilipotazama nyuma huwa naona mchanganyiko wa mafanikio madogo makosa na maamuzi yaliyo jengwa kuwa nilivyo leo Kuna nyakati nilipojihisi nipo nyuma kimasomo au katika malengo yangu jambo lililonifanya nijilinganisha na wengine na kuhisi presha ya kufikia hatua fulani kwa haraka. Hata hivo, nilipokubali kuangalia nyuma kwa jicho la kujifunza, badala ya kujilaumu. Nilianza kuoana kuwa kila kuchelewa kulikuwa na sababu yake na kila kosa lilikuwa darasa. Kila kumbukumbu la nyuma hunikumbusha kuwa sikuwa nilivyo sasa na kwamba hatua ndogo niilizopiga zinahitaji ujasiri na subira. Katika maisha ya kila siku kuangalia nyuma kunanisaidia kujitathmini kujiulisa kama ninakuenda katika mwelekeo sahihi au kama kuna jambo linalopaswa kurekebishwa kabla ya kusonga mbele zaidi. Tafakari yangu kuhusu neno nyuma limenifundisha kuwa kumbu kumbu yaliopita kunaweza kuwa chanzo cha nguvu au chanzo cha udhaifu kulingana na namna ninavyotazama. Nimegundua kuwa nikikaa sana kwenye makosa ya nyuma kujitengea hofu na mashaka ya nayonizuia kujaribu mambo mapya. Lakini ninapotumia nyuma kama kioo cha kujitazama na kuboresha mwenendo wangu, napata motisha ya kuendelea mbele kwa busara zaidi. Changamoto kubwa imekua kujifunza kusamehe nafsi yangu kwa makosa ya zamani na kutambua kuwa nilikua nikitenda kwa welewa niliokuwa nao wakati huu. Hisia zinazojitokeza ninapotazama nyuma ni mchanganyiko wa huzuni na fursa zilizopita na shukrani kwa mafunzo niliyopata. Faida kubwa ya kuangalia nyumba ni kunipa mwelekeo wa kubaini nilipotoka na nilipofikia. Jambo linalonisaidia kupanga hatua za mbele kwa umakini zaidi na kujiamini kuwa naweza kubadilika. Kwa mtazamo wa baadae neno nyuma litaendelea kuwa muhimu katika ukuaji wangu binafsi na sababu nitabaki kuwa kumbukumu ya safari niliyopita na chanzo cha hekima kwa hatua ninazochukua. Naloliona kama daraja kati ya jana na kesho. Kwa kuwa bila kuelewa nilikotoka, nitakuwa na ugumu wa kujua ninapokwenda. Umuhimu wake katika maisha yangu utaonekana katika jinsi nitakavyotumia makosa ya nyuma kama mawe ya kupandia badala.

Kushindwa na hali ya kutofikia lengo lililo kusudiwa na kupata matokeo tufauti na matarajio ya awali kimsingi, kushindua hutokea pale juhudi za mtu kikundi au tahasisi zinapo kutana na vikwazo vinavyo zuhia kufanikia kwa mpango uliowekwa neno hili hubeba maana ya matokeo yasioridhisha lakini pia linaweza kueleweka kama hatua ya mpito katika mchakato wa kujifunza na kukua Baadala ya kuwa mwisho wa safari. Katika matumizi ya jumla, kushindwa ujitokeza katika nyanja balibali za maisha kama vile elimi, kazi, micheso na mahusiano ya kijami. Mwanafunzi anaweza kushindwa mtihani, mfanyikazi anaweza kushindwa kufikia malengo ya kazi na jamii inaweza kushindwa kutatua tatizo fulani na kwa wakati unaotarajiwa. Muhimu wa dhana hii katika maisha ya kila siku unaunekana kwa kuwa, humkumbusha binadamu kuwa mafanikio hayaji kwa mstari, wamoja kwa moja bali kupitia mzunguko ya majaribio na makosa. Kwa namna hiyo, kushindwa huwa sahimu ya uzoefu wa kawaida unaweza kumfundisha mtu kuhusu mipaka yake, uwezo wake na njia bora za kufikia alicho kusudia. Kwa mtazamo mpana wa kijami kielimu na kiuchumi, kushindwa kuna athiri sinazofika kiwango cha mtu mmoja. Kijami kushindwa kwa taasisi au viongonzi vinaweza kusababisha kukata tamaa lakini pia kunaweza kuchochea mjadili mjadala wa mbadiliko ya nayo lenga kuboresha mifumo iliopo. Kielimu kushindwa utumika kama kipimo cha mapungufu katika mbinu za kufunisha au kuzifunza, hivyo kuibua haja ya kurekebisha mbinu mitaala na mikakati ya kuwasaidia wanafunzi. Kiuchumi kushindwa kwa miradi au biashara huleta hasara, lakini pia huwacha mafunzo muhimu kuhusu upangaji usimamizi wa rasimali na uwamuzi wa athari. Kwa jumla, kushindwa huonyesha udaifu wa mifumo iliopo lakini wakatu huo huo hufungua nafasi ya ubunifu na marekebisho yanayoweza kuleta maendeleo mapia katika jamii. Kwa upande wangu binafsi kushindwa limekua neno lenye uzito mkubwa katika safari yangu ya maisha. Nimewai kushindwa kufikia malengo niliokuwa nimejiekea kwa bidii na hali hiyo ilinifaya nijisike dhaifu na kukosa imani na unawezo wangu kwa muda fulani. Nilipo kutana na kushindwa katika masomo au katika mipango niliyokuwa nimepanga. Nilianza kujiuliza maswali mingi kuhusu dhamani yangu na muelekeo wa juhudi zangu. Hata hivo, kadri muda ulivyopita nilianza kuona kuwa kushinda kulikua kioo kilicho nionesha maeneo. Ambayo nilihitaji kujiboresha zaidi badala ya kujifunga katika uzuni ya kudumu. Kila tukio na kushidwa lilinifanya nitafakari namna nilivyo andaa mipango yangu, namna nilivyo tumia muda wangu, na namna nilivyo shugulikia changamoto. Kwa kupitia hali hizo, nimejifunza kuwa kushindwa hakukua mwisho wa uwezo wangu mbali lilikuwa, mwanzo wa uelewa mpya kuhusu mipaka yangu na nguvu zangu za ndani. Tafakari yangu juu ya kushindwa imenifundisha kuwa maumivu ya kutofikia lengo yanaweza kubeba mbegu ya hekima endapo mtu atachangua kujifunza baadala ya kukata tamaa. Nilipo kuwa nikikumbana na hisia za aibu na uzuni baada ya kushindwa ni ligundua kuwa hisia hizo zilikua sehemu ya mchakato wa kujijenga kisaikolojia na kimaahadili. Changamoto kubwa ilikuwa kukubali kuwa kushindwa si ishara ya udhaifu wa kudumu. Bali ni tukio la muda linaloweza kubabilishwa kuwa darasa la maisha. Kupitia uzoefu huo, nimejifunza kuwa subira na unyeyekevu ni nyanzo muhimu katika kukabiliana na kushindwa kwa sababu hunifanya nitambue kuwa si lazima kila jitihada izae matunda mara moja. Faida chanya nilizopata ni uwezo wakujidhatimini kwa uaminifu, kujua mahali nilipokosea na kupanga upya mikakati yangu kwa uangalifu zaidi. Hata hivyo, pande hasi wa kushindwa ni kuwa linaweza kumvunja mtu moyo endapo halita chukuliwa kama fursa ya kujigunza. Jambo linalo nifundisha umuhimu wa kuwa na mtazamo chanya, hata pale matokeo yanapokuwa kinyume.

Binti ni neno linalomaanisha mtoto wa kike au mwanamke mchanga aliye katika hatua ya kuwa kutoka utotoni kuelekea utu uzima. Kimsingi neno hili hubeba maana ya uhusiano wa kifamilia hasa kati ya mzazi na mtoto wa kike, lakini pia msichana katika muktadha wa familia na jamii. Kwa maana pana binti huwakilisha uhai unaochipua matumaini ya kizazi kipya na mwanzo wa safari ya maisha inayohitaji uangalizi malezi na mwelekeo sahihi. Katika matumizi ya jumla binti hutajwa katika familia kama mtoto anayehitaji malezi ya kimwili, kimaadili na kielimu. Na katika jamii kama sehemu muhimu ya nguvukazi na urithi wa kitamaduni. Umuhimu wake unaonekana katika namna jamii hujenga misingi ya usawa heshima na haki kwa kuanzia na malezi ya binti. Katika maisha ya kila siku binti hushiriki katika shughuli za nyumbani masomo na mahusiano ya kijamii na hivyo kujifunza majukumu yake ya sasa na ya baadaye. Jamii inapotambua thamani ya binti hujenga mazingira yanayomruhusu kukua na kujiamini na kumchangia kikamilifu katika maendeleo ya pamoja Kwa mtazamo mpana wa kijamii kiutamaduni na kielimu binti ana nafasi ya kimsingi katika kuunda mwelekeo wa jamii ya baadaye. Kijamii binti anapopewa fursa sawa na wavulana huimarisha mshikamano wa kuondoa mizizi ya ubaguzi unaodhoofisha maendeleo kiuchumi elimu na uwekezeshaji wa binti huongeza uwezo wa familia kujitegemea na kuchangia katika uchumi wa taifa. Kwa sababu mwanamke anayeelimika huathiri moja kwa moja ustawi wa kikazi kinachofuata. Kitamaduni binti hubeba mila lugha na desturi za jamii. Huku akizifanyia marekebisho kulingana na mabadiliko ya nyakati. Kielimu binti anapopata maarifa hujenga msingi wa fikra huru na uamuzi wa busara jambo linalosaidia kuvunja mzunguko wa ajira na utegemezi kwa ujumla nafasi ya binti haipo tu katika kuwa mtoto wa kike Bali katika kuwa mhimili wa mabadiliko na maendelevu endelevu. Kwa upande wangu binafsi neno binti lina maana ya kipekee kwa sababu inafanya ni.

Lala ni neno linalomaanisha kitendo cha kupumzisha mwili na akili kwa kuingia katika hali ya usingizi Kimsingi kulala ni mchakato wa kimaumbile unaomwezesha binadamu kurejesha ngufu kupanga upya fikra na kuimarisha afya ya mwili na akili Neno hili halihusiani tu nakufumba macho bali linaashiria hali ya utulifu ambapo viungo vya mwili kupunguza shughuli na akili kupata nafasi ya kupumzika baada ya kazi za mchana katika matumizi ya chumla lala hutumika kueleza hitaji la kupumzika baada ya shughuli nyingi kama kazi masomo na safari ndefu umuhimu wake katika maisha ya kila siku unaonekana katika uwezo wa kusaidia mwili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi Kwani mtu asiyelala vya kutosha uathiriwa katika umakini hisia na utendaji wa machukumu yake katika jamii kulala huonekana kama sehemu ya ratiba ya kawaida ya maisha Ikifuatana na kazi na mapumziko na hivyo kuonyesha kuwa usingizi ni nguzo ya afya na ustawi wa binadamu kwa mtasamo mpana wa kijamii, kielimu na kiafya kulala kuna athari kubwa zinazofuka kiwango cha mtu mmoja. Kijamii watu wanaopata usingizi wa wakutosha huonyesha tabia tulifu na uwezo bora wa kushirikiana na wengine. Ilhali ukosefu wa usingizi unaweza kuongeza hasira na migongoro. Kielimu kulala husaidia kuhifadhi kumbukumbu na kuimarisha uwezo wa kujifunza kwa sababu akili inayopumzika huweza kuchakata taarifa fisuri saidi kuliko akili iliyochoka kiafya usingizi wa kutosha husaidia mwili kujikinga dhidi ya magonjwa kurekebisha seli zilisoharibika na kudhibiti mfumo ya homoni Kwa jumla neno lala linaonyesha uhusiano wa karibu kati ya mapumziko na ubora wa maisha ya binadamu likinyonyesha kuwa maendeleo ya mtu wa jamii yanategemea pia uwezo wakupumzika ipasafyo. Kwa upande wangu pinafsi, neno lala limekuwa somo la maisha linalofundisha mipaka ya uwezo wangu. Nimewahi kupuuza usingizi nikidhani kuwa kufanya kazi usiku kucha kunaongeza ticha yangu lakini matokeo yake yalikuwa uchofu kuchanganyikiwa na kushuka kwa ubora wa kazi yangu. Nilipo kosa kulala ya kutosha nilianza kuona mabadiliko katika hisia zangu nikawa na hasira kwa urahisi na kushindwa kupanga mawazo kwa utulifu. Kadiri nilifoanza kudhamini usingizi. Niligundua kuwa kulala mapema kunanifanya niamke nikiwa na ngufu mpya na mtasamo chanya kuhusu siku inayofuata. Katika maisha yangu ya kila siku, kulala kumekuwa kama mpaka unaonitenganisha na kelele za mchana na kunipa nafasi ya kukusanya nguvu za kuanza upya. Hata ndoto ninazoota wakati wa usingizi, zimekuwa kama kioo cha fikira zangu za ndani, zikionyesha hofu matumaini na mwazo iliyobeba kimya kimya wakati nipo macho. Tafakari yangu juu ya neno lala limenifanya nitambue kuwa kupumzika si daili ya uvivu bali na sehemu ya uwajibikaji kwa afya ya mtu nimejifunza kuwa kujinyima usingizi kwa makusudi ni sawa na kujinyima haki ya mwili wangu na kujitengeneze upya Changamoto ukubwa imekua kuwazilisha kati ya muda wa kazi burudani na usingizi kwa sababu wakati mwingine tamaa ya kukamilisha mambo mengi hunifanya nipunguze muda wa kupumzika. Hisia ninazo pata baada ya kulala visuri ni utulifu wa ndani na uwezo wa kukabiliana na matatiso kwa busara zaidi. Ilhali ukosefu wa usingizi huniletea hali ya kukata tamaa na kushindwa kuzingatia lengo. Kupitia uzoefu huu nimegundua kuwa faida ya kulala si mwili pekee bali pia akili kwa sababu hunipa nafasi ya kutafakari pila shinikizo na kuanza siku nikiwa na mtazamo mpya. Hata hivo, nimejifunza kuwa pia usingizi kupita kiasi unaweza kupungusa ari ya kufanya kazi hivyo kunifundisha muimu ya kueka uwiano kati ya mapumziko na shughuli za kila siku. Kwa mtasamu wa baadaye neno lala litaendelea kuwa muhimu katika ukuaji wangu binafsi kwa sababu linanikumbusha kuwa maisha yenye ticha yanahitaji pia vipindi vya utulifu ninaliona kama msingi wa kupanga ratiba zangu kwa busara nikihakikisha kuwa matile.

Meneja ni neno linalomaanisha mtu anayesimamia kuongoza na kuratibu shughuli za kikundi, shirika au kampuni ili kuhakikisha malengo yanayokusudiwa yamefikiwa kwa ufanisi. Kimsingi, meneja ni kiongosi wa kiutendaji anayeitaji kuunganisha rasilimali za binadamu, fedha na muda kwa namna ya inayolenga matokeo chanya. Neno hilo linaashiria mamlaka uwajipikaji na uwezo wa kupanga. Mikakati huku likibeba wachipu mkubwa wa kuhakikisha kwamba kila kipengele cha shirika kinaendeleshwa kwa mpangilio unaofaa. Katika matumizi ya jumla, neno meneja hutumika katika sekta mbalimbali kama biashara, elimu, afya na utawala wa umu. Umuimu wake unahakikisha kuwa timu na taasisi inafanya kazi kwa mpangilio wa ufanisi kuondoa mnyonge na kutoa mwongozo pale ambapo kuna changamoto. Katika maisha ya kila siku ya jamii, meneja huchangia katika maendeleo kwa kuhakikisha kuwa rasilmali zinatumika kwa busara kazi zinapangwa ipasafyo na watu wanahamasishwa kufanya kwa bidii. Jamii huangalia meneja kama mhimili wa mshirika yenye mafanikio kwani kupitia uongozi wake malengo ya kikundi yanapatikana kwa uraisi sahidi. Kwa mtasamo mpana wa jamii kiuchumi na kielimu meneja ana nafasi muhimu katika uendeshaji wa mfumo wowote unaohitaji ushirikiano na mpangilio. Kijamii meneja huuda mazingila ya kazi ambapo watu wanahamasishwa kushirikiana na kuheshimiana na kufanikisha malengo yao ya pamoja. Uchumi meneja huathiri moja kwa moja tija ya shirika hivyo kuongeza thamani ya bidhaa au huduma kwa kuchangia ustawi wa familia kwa ujumla. Kielimu, uongozi wa meneja hufundisha umuimu wa mipango mawasiliano na mbinu za utatusi wa migogoro, ambaso ni mzigo wa mafanikio katika maisha pinafsi ya kikundi. Kitamaduni, meneja huchangia katika kuendeleza maadili ya uwachipikaji nidhamu na eshima ya pamoja. Hivyo kuiporesha mifumo ya utamaduni na inayounganisha wanajamii Kwa ujumla nafasi ya meneja haipo tu katika kuongoza lakini pia katika kuimarisha thamani za jamii kupitia maamuzi yenye busara na ufanisi. Kwa upande wangu pinafsi, neno meneja limekua neni linaloningusa kwa sababu linaelezea malengo niliokuwa nayo katika maisha yangu ya kitaaluma. Nimejifunza kuwa meneja si tu kufanya maamuzi pale pia ni kuelewa kila mmoja katika timu kugawa machukumu kwa usawa na kuhamasisha kila mtu afanye kasi kwa bidii zaidi katika maisha ya kila siku nimeona jinzi uongozi bora unafyohusisha ufumilifu mawasiliano na uwezo wa kuwasilisha maslahi tafauti nilipokuwa nikichitahidi kuchukua nafasi ya meneja katika mradi mdogo wa shule au kikundi cha kijamii nilikumbana na changamoto nyingi za kupanga muda kushughulikia mingongano na kuakikisha kila kasi ilifanyika kwa wakati Ata hivo usoefu huo umenifundisha kuwa meneja msuri huchakisa si kwa ngufu tu bali kwa busara kusikiliza na kuelewa maitaji ya wale anaowaongoza Tafakari kuhusu neno meneja imenifundisha kuwa uongozi ni mchanganyiko wa uwachipikaji mbinu na isia za kipinadamu. Niliposhindwa mara chache kusawasisha wachipu wa timu zangu nilichifunza kuwa kila hatua ya meneja huathiri wanajamii wanaohusisha na kuwa uongozi duni unaweza kupunguza motisha na ticha na kikundi. Izia sangu wakati huo zilichumuisha usuni wasuhasi na woga, lakini pia shauku ya kuboresha mbinu zangu. Faida kubwa ya kuwa meneja ni kuwa unapata nafasi ya kuona matokeo ya chuhudi zako, moja kwa moja kuona watu wanafyokuwa na kufanikisha malengo, na kujifunza kutoka kwa makosa yako mwenye. Hata hivo, upande hasi ni mzingo wa wachipu na shinikiso la kuakishikisha kila kitu kipo chimi ya usamamizi sahihi. Chambo linaloitaji ustadi, subira na ujasiri wa kiakili na kihisia. Kwa mtasamo wa baadaye neno meneja litaendelea kuwa uongozo muhimu katika ukuwaji wangu pinafsi na kielimu. Ninaiona kama kumbukumbu ya humuimu wa uonguzi unaowezesha kila mtasamu.

Mvua ni neno linalo ashiria matokeo ya maji yanayonyesha kutoka angani yanaposhuka kwa mfuke wa maji kugeuka tena kuwa maji ya mvua kutokana na baridi au unyevu wa anga Kimsingi mvua ni sehemu ya mzunguko wa maji katika mazingira na ina umuhimu mkubwa katika maisha ya binadamu mimea na wanyama Kwa maana pana mvua si tu maji yanayonyesha Bali ishara ya uhai uzalishaji na mabadiliko ya hali ya hewa ikihusiana na lishe kilimo na mzizi ya jamii ya kila aina. Katika matumizi ya kila siku mvua hutumika kuashiria hali ya hewa mpango wa kilimo na hata hisia ya kifasihi na kitamaduni. Umuhimu wake unaonekana katika maisha ya kila siku kwa kuwa inasaidia kutunza mimea kujaza mabwawa na mito na kuhifadhi usafi wa mazingira. Jamii upanga shughuli zake kulingana na mvua kama vile kilimo ujenzi hata usafiri. Katika baadhi utamaduni mvua huashiria baraka fanaka na mabadiliko mazingira. Jambo linalo ongeza uhisiano wa kiroho na asili. Kiuchumi na kielimu mvua ina hadhari kubwa katika maisha ya bindamu. Kijamii mvua inaweza kuleta mshikamano au changamoto inaweza kuathiri shughuli za kila siku lakini pia inagusa kushirikiana katika kilimo au matukio ya kijamii yanayohusiana na mazao. Kiuchumi mvua ni muhimu sana katika kilimo cha chakula kwa kuwa mvua ya kutosha huongeza uzalishaji wa masaa na kudumisha uchumi wa familia na taifa. Kielimu mvua ni somo la asili ambayo inafundisha wanafunzi kuhusu mzunguko wa maji mazingira na uhusiano kati ya binadamu na dunia. Kitamaduni mara nyingi mvua huhusishwa na kushirikiana wakijamii na hadithi ya maisha ya binadamu. Kwa jumla, mvua ni kiashiria cha uhai na mabadiliko chenye mchango mkubwa katika afya ya dunia na maendeleo ya binadamu. Kwa upande wangu binafsi, mvua imekuwa sehemu muhimu katika maisha yangu. Ikionyesha nguvu za asili na umhimu wa mazingira. Kila ninapohusika na kuona mvua ikinyesha na hisi utulivu na amani ndani ya nafsi yangu. Ikifanya nitafakari na kupanga mawazo yangu. Nilipo kuwa mtoto mvua ilikuwa ishara ya kucheza kwa furaha, kuenda shuleni au ata kusaidia shamba jambo lilo nifundisha, kushirikiana na wengine na kuthamini asili. Katika maisha yangu ya kila siku mvua inashiria mabadiliko na nafasi ya kupumzika mara nyingine inakulazimisha kubadilisha mipango. Mara nyingine inasababisha furaha na mtazamo, mpya ya kuendelea na shughuli zangu. Hali hii imenifundisha kuwa maisha yana mizunguko kama mvua wakati mwingine ni changamoto, wakati mwingine ni baraka ya kufurahisha na kuongeza matumaini. Tafakari yangu kuhusu mvua imenifundisha kuwa kila tukio la asili linafunza funzo kubwa kuhusu na Nilipogundua jinsi mvua inavyoweza kuathiri hisia zangu na hali yangu ya maisha nimejifunza kuithamini kwa kuwa nikiashiria cha maisha na ukuaji Changamoto ni pale mvua inapokuwa nyingi na za mafuriko ambazo Zinapunguza fursa na kusababisha matatizo jambo linalofundisha kuwa kuzingatia mazingira ni mapango muhimu. Faida kubwa ni kuona jinsi mvua inavyongeza uhai kurudisha nguvu kwa mimea na kuimarisha hisia za amani na matumaini ndani yangu. Hata hivyo nimetambua pia kuwa mvua inaweza kuleta changamoto kwa usafi kilimo na shughuli za kila siku. Jambo linalonifundisha kuwa kila fursa ina mgongano wake. Kwa mtazamo ya baadaye mvua itaendelea kuwa ishara muhimu katika maisha yangu binafsi na kuelewa maisha kwa ujumla. Ninaona kama mwongozo wa kudumisha urafiki na heshima kwa mazingira kujifunza kisaikolojia na hisia jinsi ya kushughulikia mabadiliko na kuendelea kuheshimu nguvu za asili. Muhimu waki utaonekana katika namna nitakavyopanga, shughuli zangu kulingana na hali ya hewa kutambua thamani ya resilimali za maji na kuendeleza mtazamo wa matumaini na utafiti mbele ya changamoto. Mvua itabaki kuwa kielelezo cha uhai mabadiliko na fursa za ukuaji.

Mara kwa mara nina usemi unaotumika kuashiria jambo linalofanyika kwa urudia mara nyingi au kwa muda usio wa kawaida lakini kwa mara kwa mara. Kimsingi maneno haya yanabeba maana ya muendelezo wa matukio huonyesha usahili na uhalizia wa jambo lililofanyika zaidi ya mara moja Usemi huu unaweza kuelezea tabia, matukio ya kijamii au matukio ya kibinafsi yanayo jirudia ikionyesha umuhimu wa hurudia katika maisha ya kila siku na mpangilio wa tabia za binadamu. Zaidi ya maana yake ya kiasili, mara kwa mara pia huashiria nidhamu uangalifu na utamaduni wa kurudia jambo fulani kwa manufaa ya muda mrefu. Katika maisha ya kila siku mara kwa mara hutumika kuelezea matukio kama vile kufanya mazoezi kusoma kukagua kazi au kuhudhuria mikutano. Umuhimu wake unaonekana kwa sababu urudia wa jambo husaidia kuboresha matokeo kuimarisha tabia nzuri na kuhakikisha kuwa malengo yanatimia kwa ufanisi katika jamii tabia zinazofanyika kwa mara kwa mara huunda mfumo dhabiti ya maisha kama vile kanuni za shule, ratiba ya kazi au sherehe za kitamaduni. Jambo linalosabapisha mshikamano nidhamu na maendeleo ya pamoja. Mara kwa mara huonyesha pia kuwa mtu anajali matokeo yake na anajitahidi kuwa dhabiti katika hatua zake za kila siku. Kwa mtazamo mpana wa kijamii, kielimu na kiutamaduni Mara kwa mara lina nafasi muhimu katika kugusa ustawi wa mtu na jamii. Kijamii matendo yanayofanyika mara kwa mara kama kushirikiana kusaidia wenzake au kushiriki katika shughuli za kijamii kusaidia kuunda jamii yenye mshikamano na mshikamano wa ushirikiano Kielimu kufanya kazi au kujifunza mara kwa mara huimarisha kumbukumbu, uwezo wa kufikiri kwa kina na kuendeleza ubunifu wa akili. Kitamaduni kushiriki katika desturi au sherehe mara kwa mara husaidia kuhifadhi utamaduni, historia na maadili ya kijamii. Ki uchumi kufanya ukagusi mipango ya tathmini mara kwa mara husaidia kuongeza ufanisi kupunguza hasara na kuimarisha mafanikio ya miradi. Kwa ujumla, mara kwa mara ni neno linalowakilisha nidhamu, udhabiti na mchakato wa kujifunza na kuendelea. Kwa upande wangu binafsi, mara kwa mara limekua sehemu ya maisha yangu, ikinifundisha nidhamu na mpangilio wa maisha. Nilipojitahidi kufanya shughuli fulani mara kwa mara kama kusoma, kuandika au kufanya mazoezi nilingundua, jinzi hurudia huu ulivyonisaidia kuguza ujuzi kuongeza nidhamu ya muda na kupata matokeo bora zaidi. Katika maisha yangu ya kila siku, mara kwa mara huchangia katika kupanga ratiba kuimarisha maadili yangu na kutengeneza mifumo wa utendaji ambao unasaidia kushughulikia changamoto na udhabiti Hali hii imenifundisha kuwa mambo madogo yanayofanywa mara kwa mara yana nguvu kubwa ya kubadilisha matokeo na kuunda tabia za kudumu Ikibeba funzo la kuwa kila hatua yenye utaratibu hutoa matokeo mazuri baada ya muda Tafakari yangu kuhusu mara kwa mara imenifundisha kuwa maisha ya mafanikio yanahitaji nidhamu na kuyaelewa kwa muda niliposhindwa kufanya baadhi ya majukumu yangu kwa urudia niliona jinsi matokeo yanavyochukuliwa vibaya na kushindikana kwa sababu ya ukosefu wa udhabiti hisia zangu mara nyingi hubadilika kutokana na kuchanganyikiwa na huzuni. Hadi kuridhika kwa furaha ninaposhuhudia matokeo chanya yanapotokea na kufanya jambo mara kwa mara. Faida kubwa ni kuona jinsi hurudia huu, unavyo sababisha ustawi wa akili, mwili na maisha ya kijamii kwa ujumla. Kwani kila jaribio linalofanywa mara kwa mara huongeza ujuzi wa nidhamu. Hata hivyo changamoto ni pale mtu anaposhindwa kudumisha udhabiti kutokana na msongo wa kazi au tamaa ya haraka jambo linalofundisha kuwa subira na mpangilio ni muhimu. Kwa mtazamo wa baadaye neno mara kwa mara litaendelea kuwa mwongozo muhimu katika ukuaji wa binafsi na maendeleo ya maisha yangu. Ninaona kama kumbukumbu ni jinsi ya nidhamu udhibiti na urudia wa jambo huunda matokeo bora na kuchangia katika kufanikisha malengo.